Kwa sasa, siendi kwa ibada mara mingi, lakini mi upenda kusikiza preaching online sana sana, lakini physically kuenda ki mimi, mara kia kidogo sana.